Chakula ninachopenda ni ugali au sima kwa kuku ambacho ni chakula ambacho kizuri sana chakula ambacho kikiandaliwa, kinanipa afya. Na ni chakula ambacho nilikipenda nikianzia nikiwa mtoto, nilianza kulishwa na mzazi wangu. Ni chakula ambacho kwa muda mwingi sana kimekua ambacho kimekua kikitumika katika familia. Kwa muda usio miaka mingi sana.

Maramingi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu mara mingi inanifanya niwe mwenye bidii mwenye kufanya kazi na pia kufanya mwili wangu uwe mwepesi sana katika masuala katha katika kutembea na kutembea ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa watu ambao wakona shuguli katha katha hapa nje na inafanya ukue maata damu yako kuzunguka kwa mwili na pia hata mwili wako kuzingirwa kutokana na magonjwa katha.

Kwa mwanadamu yoyote akiwemu mimi, kitanda ambacho utakipenda ni kile kitanda kizuri, kitanda ambacho aumi, kitanda bacho ukilala, unasikia, usingizi unakuja kwa haraka na kitanda ambacho kitakupatia maandhari mazuri, utapata autopatwi na kuumizwa mgongo, upati kuumia katika mbavu zako, lakini kitanda kizuri kizema sana.

Napotaka kustarehe mara mingi, napotaka kustarehe mara mingi mi huwondoka naenda katika mukahawa naketi huko na itisha chakula au kinywaji ambacho kinanifurahisha na keti na jivinjari kukunywa. Alafu badaye na jiondoa pale naenda katika mbuga za wanyama kutazama wanyama tafauti tafauti katika ama wanyama wa porini ambao huwa na nenda kuona tu jinsi ambavo wanavoishi katika msitu badaye naeza amuwa chukuwa gari nienda katika safari za hapa na pale umbali wa kilomita kadha wakadha.

Wakati umeme umekatika na kwa sababu umeme ni jambo la maana sana kwa mwanadamu yeyote ule, umeme ukikatika hivi mi huamua kuenda mahali kutafuta maali ambapo kuna umeme ili nikeze kufanya kazi kwa sabu kazi zangu zategemea umeme. Naenda kutafuta labda mukahawa natafuta mahali ambapo kwa ulabda marafiki wako na stima ama umeme ndio nikeze kutumia mali hiyo.

Mahali ambapo nimewahi safiri mimi kama mwanadamu, nimeenda katika bahari hindi ya katika nchi ambayo naishi. Bahari hiyo iko na katika anga mzuri, iko na maji nzuri, maji ambao mi huenda kuogelea, maji ambao napenda tu. Mandhari yake mazuri sana, hoteli ambazo ni za kifahari, unapata kule, unakutana na kujumuika na watu kutoka tabaka mbalimbali na mataifa mbalimbali.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Linakula sana, basi ni rahisi na nafuu, lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani, kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Nitahitaji pia kununua dawa kutoka famasi. Ni mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orodha nisikose kitu chochote.

Kwanza nikiwa kwenye timu, ninahakikisha ya kwamba kuna uhusiano mwema kutokana na kuzungumza. Na kisha kwamba kila mtu ako na jukumu lake ya mbalo atajukumika na alo katika kazi au katika jambo mbalo nafanya. Ili kuleta usawa na ili kufanya kwamba kila mmoja ako na jambo anaweza kulitatua kwa darura ama kwa wakati ambao tunafanya. Ili kazi iwezekunyooka na iwezi kuwa ya kuimarika.

Yes, mara kwa mara nimesafiri katika ndege, nimetumia ndege kadha wa kadha, nimeenda katika mataifa tofauti tofauti nikitumia usafiri wa ndege, ambao ni usafiri ambao duniani mzima unaonekana kuwa usafiri ambao ulio salama na usafiri ambao ulio mzuri sana. Ndege kadhaa nimetumia katika usafiri wangu, katika nchi na nje ya nchi, ndege ambazo na kampuni tofauti tofauti ambazo zinahusika katika usafiri wa ndege.

Kusema kweli majirani wangu siwafahamu kwa sababu mali tunapoishi, mahali ambapo ni mahali ambapo huweziona jirani kwa urahisi, jirani wangu wengi wanasafiri, wengi wanaenda katika kazi zao na mimi nafanya kazi nikiwa nyumbani. Utapata wakati ambao hao wanatoka, unapata niko ndani ya nyumba au unapata wakati mimi natoka hao ndio wana hawako ndani ya nyumba, unapata ni ngumu sana kujua jirani yangu ni nani.

Kazi za kujitolea nimezifurahia mara mingi sana kwa sababu ni kazi ambazo zinafanya niweze kulipwa, niweze kupata mapato mara mingi sana ninapojitolea kufanya shughuli mingi na na kazi hizo unapata kwamba nasaidia halaiki ya watu nasaidia jamii tofauti tofauti ili kujiendeleza katika maswala yao ya maisha.

Kwa sababu ya teknolojia ambayo tuko nayo kwa saa hizi utapata kwamba nanua bidhaa zangu iwe ni bidhaa za nyumbani kama vyakula, iwe ni mavazi, iwe hata vifaa vya elektroniki utapata na nunua. Katika njia ile ya kutumia simu ama mitandao tofauti tofauti ambapo unapata kuwa naangalia bei tofauti tofauti vile zilivyo.

Nguo zangu kwa sababu huwa siondoki kwa nyumba mara mingi, utanikuta ni kizifua, aikiwa siku ya jumamosi, au weekend sana sana maramojo kwa wiki, ili kwa sababu huwa nazieka kwa pamoja, zifuliwe kwa pamoja. Lakini ni mara mingine najikuta tu, napo maliza kuoga, ama maliza kufanya usafi, ninachukua nguo hata kama ni moja naifua.

Nyuali zangu ni changamoto kubwa, nina akaunti nyingi sana, kila moja inaitaji nyuila, nilikua nikitumia nyuila moja kwa zote, lakini sasa nimejua ni hatari, lazima nibadilishe, nitatengeneza nyuila tofauti kwa kila akaunti, lakini nina kumbukaje zote, labda niandike mahali salama, au nitumia programu ya kusimamia nyuila, nimesikia programu hizo ni salama, zinakumbuka zote kwa ajili yako, nita jaribu moja lazima pia ni badilisha nyuila mara kwa mara. Kila miezi mitatu usalama wa mitandaoni ni muhimu sana. Wezi wa mtandaoni wako kila mahali lazima nijilinde na data yangu.

Na msongo wa mawazo mara mingi mi huenda kuskiza muziki au naondoka tu kuenda kutembea ili nikaeze kujisahaulisha na mambo ambayo yananisumbua. Kwa sababu unapotembea nitakuwa naona mambo vitu kadha wa kadha na zinanipa akili yangu au mawazo yangu yanaelekezwa katika mambo ambayo nakuwa natazama pale barabarani au njiani.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

Ujuzi ningeeza kupenda kujua ni ujuzi wa kutengeneza magari. Kwa sababu, ningependa kujua jinsi ya kutengeneza gari ndiposa gari langu linapoharibika nisiweze kuibiwa na hawa mafundi ambao wanatutengenezea magari wakati mwingi. Unapata kwamba fundi anakudanganya, unapata hauwezi jua. Na nikieleza ujuzi ambao huu ni muhimu kwangu sana, kwa sababu wakati mwingine unaeza kuwa umesafiri, hauna mahali pa kupata fundi. Lakini nikijua ujuzi mbili tatu, nikienda katika shule ambayo nimejaribu ku kujisajili na nimelipa karo nitaweza kujua mingi.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

Kwa siku kila siku lazima nitazame habari kwa sababu lazima nijue jinsi nchi inavyoendelea ama masuala ambayo yanatusumbua kama yanayotukumba kama nchi lazima niyafuatilie katika habari zetu kila wakati na ni jambo ambalo ni muhimu sana kwangu mimi hulifuatilia sana sana ili nikaeze kujua jambo gani ambalo tunaeza ongezea ama jambo gani ambalo naeza fanya kama mwananchi mimi mwenyewe.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

Asali naipenda sana kwa sababu ni sukari ambayo ambayo haijaekwa kemikali. Na naipenda sana kuweka katika vyakula tofauti tofauti ninapoitumia kwenye chai, naitumia pale kwenye mkate badala ya kutumia siyagi. Inaleta ladha ya kupendeza na ni ile ladha ambayo unaweza kuitumia wakati wa wowote.